Wakati ninapokutana na mgogoro na mtu, kwanza jaribu kutulia na kutochukua hatua mara moja. Najua kwamba kila mgogoro unaweza kutatuliwa kwa subira na mzungumuzo ya heshima. Kwanza, jaribu kuelewa upande wa mtu mwingine na kusikiliza kwa makini sababu za mgogoro huo. Hii inasaidia kupunguza hasira na kuona tatizo kwa uwazi zaidi. Kisha, jaribu kuzungumza kwa utulivu na kuelezea mawazo yangu bila kuumiza mtu mwingine. Huenda ni kutambulisha sehemu ambazo tuna tofauti na kutafuta njia za kukubaliana au kupata suluhisho ambalo linatufaa sote. Mara nyingi, kushirikiana na kuwa na mtazamo chanya kunasaidia kutatua mgogoro kwa haraka. Pia, hujua lini ni muhimu kupumzika kidogo ili kila mmoja apate muda wa kutuliza akili. Baada ya muda mfupi, tena ufanye mazungumzo kwa heshima. Mara nyingine, omba msaada wa mtu mwingine anayejua kushughulikia mgogoro kama mtaalamu, ili kutatua tatizo bila kuchafua uhusiano. Zaidi ya yote, hujaribu kujifunza kutokana na mgogoro huo. Kila mgogoro ni fursa ya kujifunza jinsi ya kushirikiana na wenzangu, kuboresha uhusiano na kuelewa tabia za watu wengine. Hii hufanya nikue kiakili na kihisia, na kunanisaidia kuepuka migogoro isiyo ya lazima katika siku zijazo. Kwa kweli, mgogoro hauishiwi furaha, lakini kwa njia ya subira, mazungumzo na kuelewana, ninaona ni jambo la kujifunza na kuimarisha mahusiano yangu na watu wengine.

Ndio napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi. Chakula cha haraka hunivutia kwa sababu ni rahisi kupatikana na hunisaidia hasa ninapokua na haraka au nimechoka. Wakati mwingine nikitoka kazini au shuleni nikiwa nimechoka. Chakula cha haraka hunirahisia kwa sababu sipotezi muda mwingi kuandaa chakula. Napenda vyakula kama chips, kuku wa kukaanga, baga au sausaji kwa sababu vina ladha zuri na hunishibisha haraka. Pia wakati nipo na marafiki, chakula cha haraka huwe chaguo rahisi kwa sababu tuna kula pamoja na kufurahia muda wetu. Ata hivyo, najitahidi kutoka kula chakula cha haraka kila wakati. Najua kula chakula cha haraka mara nyingi kunaweza kuadhiri afya. Ndiyo maana hujaribu kuchanganya na chakula cha nyumbani kama mboga, wali, ugali na matunda. Hiyo hunisaidia kuwa na mwili wenye afya na nguvu za kufanya kazi. Pia, ninajifunza kuchagua chakula cha haraka kilicho bora kidogo kiafya. Kama vile kula kwa kiazi, kuepuka mafuta mengi au kunywa maji badala ya soda. Hii hunifanya njisikie vizuri zaidi baada ya kula na kunisaidia kuepuka matatizo ya afya. Kwa jumla, napenda chakula cha haraka kwa sababu ni rahisi na kitamu. Lakini hujaribu kula kwa busara. Nina amini kuwa kula na uwiano ni jambo muhimu. Ili kufurahia chakula ninacho kipenda bila kuharibu afya yangu.

Ina kumbukumbu moja ya kutisha ambayo bado hujitokeza akilini mwangu mara kwa mara. Ilitokea wakati nilipokuwa mdogo. Siku hiyo kulikuwa na mvua kubwa sana. Mvua ya radi na ngurumo kali nilikuwa nyumbani pamoja na familia yangu. Lakini wakati fulani umeme ulizimika ghafula giza lilitanda kila mahali na sauti ya radi ilikuwa kubwa kiasi kunifanya nihisi hofu moyoni. Kilichoongeza hofu zaidi ni kwamba nilikuwa peke yangu chumbani kwa wakati huo. Nilianza kusikia sauti ndogomdogo nje ya dirisha. Kama mtu anatembea au kitu kinagonga ukuta. Kwa kuwa nilikuwa bado mdogo mawazo yangu yalichanganyikiwa na nikaanza kufikiria mambo mengi ya kutisha nilihisi mapigo yangu yanakiongezeka na mwili wangu wote ukatetemeka kwa hofu. Nilijaribu kujipa moyo lakini kila radi ilipo pinga. Nilishtuka zaidi. Nilikuwa kama muda unasimama. Hatimaye nilikusanya ujasiri na nikatoka chumbani kwaenda sebulenu ambako wengine walikuwa. Nilipowaona nilihisi nafuu kidogo, lakini kumbukumbu ya ule woga ilinibaki hadi leo. Kumbukumbu hiyo ulinifundisha umuhimu utulivu na kujipa moyo wakati wa hofu ingawa sasa nimekua na ninaelewa mambo vizuri zaidi bado ninapokumbuka ile hali ya giza, radi na upweke, nahisi ile hisia ya hofu ikirejea kidogo. Ni kumbukumbu ya kutisha lakini pia imenijenga kuwa mtu mwenye ujasiri zaidi katika kukabiliana na hali ngumu.

Hili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi wanapangilio mzuri kwa kila siku kwanza ninapanga kazi kulingana na umuhimu na haraka zinazohitaji kipaombele cha juu. Kila kazi ninaiweka kwenye orotha malumu, nikijua ni ipi lazima ifanyike kwaza na ni ipi unaweza kusubiri. Hi ufanya niwe na mpangiliwo kufanya kazi mbila kupoteza munda. Pili, najitaindi kuondoa vitu vinafyo weza kumusumbua wakati wa kazi. Kwa mfano, napunguza uzubufu wa simu, ayufa za mtandao au mazungumuzo ya siyo ya haraka ili niweze huzingatia kikamilifu kile ni nachofanya. Hiyo huzaidia kuwarakisha kazi na kuwagikisha kila atuwa inafanyika kwa umakini zaidi ya hayo, mimi ugawanya kazi kubwa kuwa sahemu ndogo ndogo. Badala ya kujaribu kumaliza kazi zima kwa gafla. Kukaza na sehemu ndogo, nikiandelea atuwa kwa atuwa hadi kazi yote ikamilike. Njia hiyo husaidia kupunguza stress na kufanya kazi iwe rahisi na yenye tija zaidi. Pia napanga muda wa mapumziko kidogo kati ya kazi. Hii hufanya akili yangu isikie uchovu ya mwili wangu sikose nguvu. Napumzika kwa muda mfupi kisha kurudi kwenye kazi nikiwa na nguvu mpya na mawazo safi. Kwanjia hii, kazi nakamilika kwa wakati bila kupoteza ubora au makimi. Mwisho, mimi wuwana mawasiliano wazi na wale wote wanahu sika na kazi hiyo. Wakati mwingine, kushirikiana aukuliza musaada kuna akikisha kuwa kazi na kamilika haraka zaidi. Hii pia usaidia kuwepuka makosa na kurahisisha kila atuwa ya kazi. Kwa jumla, kukamilisha kazi kwa wakati ni suala la mpangilio, nidhamu, kazingatia kipa umbele, kuonda usumbufu, kugawa kazi atuwa kwa atuwa na kutumia muda vizuru. Jezi zimenisaidia kuwa na ufanisi zaidi na kuakisha kila kazi na kamilika mbila kuchelewa.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki mara katha. Kila mara nilipo kuwa pale nilifuraia sana muziki. Kelele za wapenzi wa muziki na mazingira ya furaha. Tamasha unipa isia za furaha, nguvu, na kuraisisha kuondoa msongo wa mawazo. Napenda hasa kuwana wasani wakicheza moja kwa moja na kushirikiana na mashambiki. Kwa sababu hiyo inafanya tukio kuwa la kipeke na lenye kumbu kumbu ya kundumu.

Kipindi nilipo wai kufanya kitendo cha wema kilikuwa. Nilipo ona jirani yangu akiwa na shida kubeba mzigo mzito. Nilienda kusaidia bila kuomba kitu chochote. Kabeba muzingo andi walipofika nyumbani kwao salama. Kitendo icho kilinifanya njisikia fura na kurithika moyoni. Kwa zababu nilijua nilimusaidia mtu katika ali ngumu. Tena, kitendo cha wema hakiitaji kuwa kikubwa. Bali cha dhati na cha moyo. Na mara zote unipa isia zuri za kurithika na furaha.

Filamu nininayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness. Ninaipenda kwa sababu ni filamu ya kuhamasisha na kufundisha kuhusu uvumilivu na kutokata tamaa. Ni filamu ya nrombo inayogusa maisha halisi na changamoto za kila siku. Nakumbuka mara ya kwanza niliyoiona nilihisi hisia nyingi na niliguswa sana na hadithi yake. Nilivutiwa na filamu hii baada ya kuisikia ikipendekezwa na watu wengi walio kuwa wakisema ina ujumbe mzuri wa maisha. Bila shaka, ningependa kuiona tena kwa sababu kila mare inanipa motisha na kunikumbusha umuhimu wa kuendelea kupambana hata wakati mambo ni magumu.

Mimi uenda hospitali marachache tu kwa mwaka. Isipo kuwapale ni napo itanji unduma ya afya. Kwa kawaida, napanga kuenda hospitali kwa uchunguzi wa kawaida uwakati ni nandalili za ungojwa. Pia, uenda hospitali kupata chanjo, vipimu au uduma za tharura ikiwa ni lazima. Ingawa si mara kwa mara, ninajitahidi kwa kikisha napata matibabu sahihi kwa wakati, ili kudumisha afya yangu. Kwa hakika, kuendo hospitali ni sehemu muhimu ya kuangalia afya na kuwakikisha mwili wangu unafanya kazi vizuri.

Kina chonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya juhudi zangu ninapofanikiwa kukamilisha kazi vizuri na kuona mchango wangu unatambulika. Na isi yamasa ya kufanya zaidi. Pia, malengo nilioweka binafsi unisukuma kuendelea kujituma kila siku. Mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano mzuri na wezangu uniongezea hari. Kwa zababu unifanya nijisikie sehemu ya timu. Kwa ujumla, mafanikio kutambuliwa na mazigira chanya ya kazi divyo vinavyo nipa motisha kazini.

Majira ninayopenda ni hali ya mvua na baridi. Napenda majira ya mvua kwa sababu unapata baridi kidogo na mazingira iwe ya kuvutia. Mvua inafanya udongo na miti kuwa safi. Na unahisi amani. Wakati wa mvua napenda kukaa ndani. Kusoma au kusikiliza muziki na kupumzika. Pia napenda majira ya baridi kwa sababu unakuwa na hisia ya utulivu. Hali ya hewa huwa safi. Na unaweza kufanya kazi bila kuchoka yaka. Napenda pia kunywa chai au kinywaji cha moto wakati wa baridi. Mano saidi ya mwili kupuwa na kujisikia vizuri. Kwa hivyo, majira ya mvua na baridi ndiyo ninayopenda zaidi.

Chumba ninacho kipenda nyumbani ni chumba cha kulala kwa sababu ni mahali ninapo pumzika na kupata usingizi mzuri napenda chumba hicho kiwe safi, kilicho na mpangilio mzuri na chenye uwa zuri. Kitu kinacho nifanya nipende chumba hicho ni kuwa kinaweza kunifanya njisikie tulivu. Napenda kuwa na kitanda kilicho na blanketi zuri na moto mzuri. Maana, unavyo pumzika vizuri, mwili unapata nguvu na kuendelea siku inayofuata. Pia napenda chumba chenye mwangaza wa kutosha, lakini si mwingi sana. Nafurahia pia kuwa na dirisha ambalo linaruhusu hewa kuingia. Hasa wakati wa baridi au mvua. Hii husaidia chumba kuwa na hali ya kupumua vizuri. Kwa ujumla, napenda chumba chenye mpangilio rahisi, safi na chenye utulivu maana ni mahali ambapo ninaweza kupumzika, kusoma au kufikiria bila usumbufu.